Ninapoulizwa ni mfumo gani wa simu ninao upenda zaidi, napendelea mfumo wa android kwa sababu unanipa uhuru, urahisi wa matumizi na chaguo nyingi zinazokidhi mahitaji yangu ya kila siku. Mfumo wa android umejijenga kama mfumo unao mjali mtumiaji kwa kumpa nafasi ya kubadilisha simu yake kulingana na anachopenda na anachohitaji. Hili ndilo jambo la kwanza linalo nivutia na kunifanya ni uone kama mfano unaufaa zaidi kwangu. Moje ya sababu kuu ninazozipendelea Android ni urahisi wa kutumia, mfumo huu ni rahisi kueleweka hata kwa mtu anayejifunza kutumia simu nyanja kwa mara ya kwanza. Menu zake mipangilio na matumizi ya programu yapo wazi na ni rahisi kuyafikia. Ninapo hitaji kubadilisha mpangilio wa simu yangu kuongeza programu au kurekebisha matumizi ya data, Android hunipa njia rahisi na ya moja kwa moja kufanya hivyo bila usumbufu. Sababu nyingine muhimu ni uhuru wa kubinafsisha simu. Kwa Android, ninaweza kubadilisha mandhari ya simu, fonti, mpangilio wa skrini na hata jinsi simu inavyo onekana kwa ujumla. Ninaweza kuchagua mandhari ninayopenda, kupangilia aikoni kwa mtindo ninaouona mzuri na kueka programu ninazotumia mara kwa mara mahali ninapozipata kwa urahisi. Uhuru huu hunifanya nijisikie kuwa simu ni yangu binafsi na inaakidhi ladha na mtindo wangu. Android pia ninaupenda kwa sababu ya upatikanaji kwa programu nyingi. Kupitia Google Play Store kuna maelfu ya programu za elimu, burudani, kazi na mawasiliano. Ninaweza kupata programu za kujifunza, kufanya kazi mtandaoni, kuwasiliana na watu au kujiburudisha kwa urahisi. Zaidi ya hapo, Android huniruhusu ata kusakinisha programu kutoka vianzo vingine, jambo linalo ongeza chaguo na kunipa uhuru zaidi ikilinganishwa na mifumo mingine. Kwa upande wa gharama, Android ni mfumo unaufikika kwa watu wengi. Kuna simu za Android za bei nafuu, za kati na za gharama ya juu. Hii inanipa nafasi ya kuchagua simu kulingana na uwezo wangu wa kifedha bila kulazimika kuwacha ubora. Hata simu za Android za bei ya kawaida bado zina uwezo mzuri wa kufanya kazi nyingi kama kupiga picha, kutumia interneti na kuendesha programu muhimu. Ninapendelea pia Android kwa sababu ya urahisi wa kushirikisha faili, kushirikisha picha, video au nyaraka kupitia Bluetooth, USB au programu mbali mbali ni rahisi sana. Mfumo huni ruhusu kuhamisha faili kutoka simu kwenda kwenye kompyuta au kifaa kingine bila vikwazo vikubwa. Hili ni jambo muhimu sana kwangu, hasa ninapofanya kazi au ni napohitaji kutunza nyaraka muhimu. Sababu nyingine inayonifanya nipende Android ni uwezo wake wa kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Ninaweza kutumia programu moja huku nyingine ikiendelea kufanya kazi nyuma ya pazia. Kwa mfano, ninaweza kupakua faili, kusikiliza muziki na kujibu ujumbe kwa wakati mmoja bila simu kua nzito au kukwama. Uwezo huu hunifanya nitumie muda wangu vizuri na kuongeza ufanisi wa kazi zangu. Android pia hunipa uhuru wa kuchagua chapa mbalimbali za simu. Kuna kampuni nyingi zinazotumia mfumo wa Android kama Samsung, Tecno, Infinix na nyingine nyingi. Kila chapa huleta ubunifu wake, hivyo nina nafasi ya kuchagua simu, kulingana na kamera, battery, ukubwa wa scrini, au mwonekano ninaoupenda. Chaguo hili pana hunifanya nijisikie kuwa nina udhibiti kamili kwa uamuzi wangu. Zaidi ya hayo, Android huendelea kuboreka kila mwaka. Kila toleo jipya huleta maboresho ya usalama, kasi, na matumizi bora ya battery. Hii inanipa imani kuwa mfumo ninautumia unaendelea kukua na kuendana na teknolojia ya kisasa. Pia ninadhamini jinsi Android inavyo linda taarifa za mtumiaji kwa kuweka ruhusa za programu wazi. Hivyo, ninaweza kuthibiti ni programu ipi ipate tarifa gani. Kwa upande wa maisha ya kila siku, Android hunisaidia sana, ninaitumia kuwasiliana na familia na marafiki.